Napendelea mfumo wa Android kwa simu yangu, kwa sababu huwa inanirahisishia na huwa inanipa uhuru mkubwa wa kubinafsisha vifaa yangu kuongeza programu mbali mbali na kuthibiti vigezo vya simu kulingana na mahitaji yangu. Pia Android hutoa chaguo nyingi za simu kwa bei tofauti. Hivyo inaweza kufaa bajeti na matumizi yangu. Napenda pia kwamba mfumo huu unendana na programu nyingi za kazi mawasiliano na burudani. Jambo linalo rahisisha maisha yangu ya kila siku.

Bado, la hasha, sijaweza kupata nafasi ya kujifunza kupiga gita, lakini nina matumaini ya kuwa, katika mwaka ujao, that is mwaka elfu mbili ishirini na sita, nitapata kuweza kujifunza kupige gita, ili niweza kuiongeza katika orotha yangu ya kujiburudisha wakati ninapo sikiliza muziki.

Ndiyo, napenda hesabu sana. Kuwa, hesabu hunivutia kwa sababu hunisaidia kufikiri kwa kina na kwa mpangilio. Napenda jinsi maswali ya hesabu yanavokuwa na mantiki na suluhisho linaloweza kupatikana kwa kufuata hatua sahihi. Pia, hesabu hunisaidia katika maisha ya kila siku kama kupanga fedha, muda na kufanya maamuzi sahihi. Wakati mwingine, hesabu inaweza kuwa ngumu lakini changamoto yake hunifanya nijitahidi zaidi. Na kujisikia furaha ninapopata jibu sahihi. Kwa jumla, napenda hesabu kwa sababu hunijenga kiakili, huniongeza ujasiri.

Nilizaliwa katika mji wa Marala ni mahali pazuri penye mandhari nzuri na watu wema. Nilikuwa katika mtaa wenye majengo madogo na mitaa yenye miti na maua. Jambo lililonifanya nijisikie furaha na amani. Kumbukumbu nzuri ninayo ni kucheza na wenzangu wa jirani, kushiriki michezo ya shule na kusherehekea sherehe za siku kuu pamoja na familia yangu. Mji wangu unakuwa maalum kwa sababu unamandhari ya asili historia ya kijamii na mshikamano wa jamii. Ningependa kurudi pale mara kwa mara hasa wakati ya likizo au siku kuu ili kuangalia marafiki wa zamani na kupata hisia za utulivu na furaha zinazohusiana na utoto wangu.

Napenda kula nje ya nyumba katika mikahawa midogo ya mitaa au sehemu za chakula ya mazingira tulivu. Mara nyingi napenda pale ambapo chakula ni kitamu safi na kinapatikana kwa haraka. Kula nje kunanisaidia pia kubadilisha mazingira, kupumzika kutoka nyumbani na kushirikiana na marafiki au familia. Wakati mwingine napenda kuchagua sehemu zilizo karibu na mandhari nzuri kama bustani au ukingo wa mto. Jambo linaloongeza furaha na starehe. Kwa jumla, kula nje kunanipa nafsi ya furaha burudani na uzoefu mpya wa ladha tofauti na chakula cha nyumbani.

Wakati ninafurahia, napenda kujifurahisha kwa njia mbalimbali ambazo hunipa amani na furaha ya ndani. Mara nyingi, hupenda kucheka na marafiki au familia, kushirikiana kwenye michezo au kusikiliza muziki ninao upenda. Wakati mwingine, huchukua muda wa kutazama filamu nzuri au kufanya shughuli za burudani kama kupiga picha, kuchora au kutembea nje. Kujifurahisha kuna nisaidia pia kupumzisha akili na kunipa motisha ya kuendelea na shughuli za kila siku kwa msisimuko kwa jumla, njia ninazo jifurahisha hunisaidia kuhisi furaha utulivu na mshikamano na wapendwa wangu.

Ndio, napenda sana kuangalia nyota. Kwa kuwa, hunipa hisia ya utulivu na mshangao. Kwa sababu hunifanya nitafakari ukubwa wa ulimwengu na nafasi yangu ndani yake. Wakati wa usiku wenye anga safi, napenda kukaa nje au dirishani. Nikiangalia nyota zinavyo nga'a na wakati mwingine kujaribu kutambua makundi ya nyota. Shughuli hii hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunipa amani ya moyo. Pia, kuangalia nyota hunikumbusha ndoto na matumaini yangu. Na kunifanya nijisikia kuwa sehemu ya kitu kubwa kuliko mimi.

Filamu ya The Flash ndio filamu ninaipenda zaidi hii ina ni action na pia ni comedy. Inaonyesha ya kuwa, mwana fizikia ambaye anaitwa Barry Allen, anakumbana na ajali inayomfanya kupata uwezo wa kuhama kwa kasi ya ajabu. Filamu hii inachanganya michezo ya kitambo, mis msisimko, na mbinu za kisayanzi. Ikimuonyesha Berry Barry, akijitahidi kulinda familia na marafiki zake. Ni filami ya kuvutia kwa sababu inachanganyisha msisimko ajabu, hadithi ya ujasiri na maadili ya kufanya mema. Pia inaonyesha changamoto za muusika wa kujitambua na kufanya maamuzi sahihi kwa nguvu za kipekee alizopewa.

Hekima ambayo nimejifunza maishani ni kuwa ni uvumilivu, bidii na subira ni muhimu katika kufanikisha mambo yote. Nimejifunza kwamba maisha hayana mstari wa moja kwa moja changamoto na makosa hutokea lakini kushughulikia kila jambo kwa utulivu busara na kujifunza kutokana na makosa kunasaidia kufanikisha malengo.

Mafunzo ambayo ningepata kupata kazini ni yale yanayohusiana na uongozi mawasiliano na teknolojia za kisasa. Ningependa kujifunza jinsi ya kusimamia miradi kwa ufanisi zaidi, kufanya maamuzi sahihi na kushirikiana na wenzangu kwa ufanisi. Pia ningependa kupata knowledge, yaani maarifa katika kazini, ili niweze kusaidia kufunza wengine. Pia ningependa mafunzo ya kutumia programu mpya ya kidigitali au mbinu za kisiasa za kazi ili kuongeza tija na kupunguza muda unaotumika kwenye kazi fulani.

Ni napenda mambo mengi kuhusu mtaa wangu. Kwanza, napenda amani na mshikamano wa watu wanaoishi hapa. Majirani wanasalimiana, wanasaidiana na hilo hunifanya nijisikie salama na kukaribishwa. Pia, napenda kuwa karibu na huduma, muhimu kama maduka, shule na usafiri. Jambo linalo rahisisha maisha ya kila siku.

Ninapoanza mradi mpya wa kazi, mimi huanza kwanza kwa kuelea lengo kuu la mradi. Ninahitaji kujua kwa nini mradi huo ni muhimu na matokeo yanayotarajiwa ni yapi baada ya hapo mimi hukusanya taarifa zote muhimu na kueka mipango katika mipango ya kazi nikigawa mradi katika hatua ndogo ndogo zinazoeleweka pia mimi huweka ratiba ya muda na vipaombele ili nisipoteze mwelekeo.